Napenda kuwa mali palipo tulivu, penye usalama na mazingira ya asili, mahali penye hewa safi, miti na mwanga wakutosha, hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Napendelea sehemu zisizona kelele nyingi, ambapo naweza kufikiri, kusoma au kuzungumza kwa utulivu. Pia napenda maeneo yaliyosafi na yenye mpangilio mzuri, kwa sababu hunipahisia ya nidhamu na faraja. Ikiwezekana napenda kuwa karibu na watu wenye heshima na mawazo chanya kwa sababu huongeza furaha na kunitia moyo.

Mimi napenda zaidi kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na ni yaharaka. Hiyo unionesha njia sahihi kwa wakati halisi, usaidia kuepuka foleni na unipa uhakika hata nikiwasehemu yenyewe siifahamu vizuri. Hata hivyo ramani nazo zinafaida yake pia. Asa ninapotaka kuelewa eneo kwa ujumla au kujifunza mwelekeo bila kutegemea mtandao. Kwa hiyo, GPS unisaidia vitendo vya haraka, lakini ramani unisaidia kuongeza kuelewa mahali ninaenda.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na kuku. Na penda chakula iki kwa sababu kina ladha nzuri, kina shibisha na kina weza kupikwa kwa njia tofauti kulingana na mapendeleo. Kuku awanaweza kupikwa kwa kukaangwa, kuchemshwa au kuchomwa na kila njia uleta ladha ya kipekee. Wali uenda vizuri na mchuzi wa kuku na mboga kama vile sikuma wiki au kachumbari. Chakula iki unikumbusha nyakatiza fura na familia, hasa tunapokula pamoja. Pia ni chakula kinachopatika na kwa uraisi na kinafaa kwa hafulambali mbali. Iwe ni nyumbani au kwenye sheree.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu, kwanza napenda kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na kuchangia miradi ya maendeleo ya kijiji. Pia huwasaidia wanaohitaji kwa kuwapa msaada, wa chakula, ushauri au mchango mdogo wa kifedha inapowezekana. Nina jitahidi kwa mfano mzuri kwa kuhimiza amani, mshikamano na kuheshimiana miongoni mwa watu. Vilevile napenda kushiriki maarifa yangu kwa kuwasaidia watoto au vijana katika masomo yao.

Ninatumia programu mbalimbali mara nyingi kulingana na mahitaji ya kila siku. Programu ninazotumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano na familia, marafiki na kazi, pamoja na Facebook na Instagram kwa kujifunza, kupata habari na kujiburudisha. Pia hutumia YouTube kutazama video za elimu, muziki na vipindi mbalimbali. Kwa maswala ya kazi au masomo, mimi hutumia Google Chrome na Gmail kutafuta taarifa na kutuma baruapepe. Aidha programu za benki na malipo kama Mpesa hunisaidia kufanya miamala kwa urahisi. Programu hizi hunirahisishia maisha, huokoa muda na unifanya nibaki nikiwa nimeunganishwa na dunia ya kisasa.

Wakati mimi ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Maana yake asubuhi akili huwa tulivu, mwili unanguvu na mawazo huwa wazi zaidi. Napata urahisi wakupanga kazi zangu na kuzitekeleza bila usumbufu mwingi. Huu ni wakati ninaweza kuzingatia majukumu muhimu kama kusoma, kuandika au kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa. Pia napenda asubuhi kwa sababu mazingira uwakimya na safi, jambo linalongeza ufanisi wangu. Hata hivyo jioni pia ninaweza kufanya kazi nyepesi au zaubunifu baada ya kupumzika kidogo. Kwa ujumla asubuhi unisaidia kutoa matokeo bora zaidi katika kazi zangu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunipafuraha na kunifanya nijisikie vizuri. Chakula chenye ladha nzuri huwa amsha hamu ya kula na ufanya muda wakula uwe wakufuraisha zaidi. Napenda chakula kilichopikwa vizuri, chenye viungo vilivyopimwa kwa usahihi na harufu nzuri. Chakula kitamu pia uleta watu pamoja, hasa tunapokula na familia au marafiki. Hata hivyo napenda chakula kilicho na usawa, kisicho na mafuta mengi au chumvi kupita kiasi, ili kibaki kuwa cha afya. Kwa ujumla, chakula kitamu unipanishati, unifuraisha na unifanya ni dhamini zaidi utamaduni na mapishi ya jamii yangu.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubaili maeneo ninayohitaji kuboresha. Huomba mrejesho kutoka kwa wakubwa au wenzangu ili kuelewa ninapokosea na kujifunza kutokana na ushauri wao. Pia ujitahidi kujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kuuliza maswali inapobidi. Ninapokutana na changamoto napanga kazizangu vizuri na kutafuta msaada baada ya kukata tamaa. Zaidi ya hayo mimi hujipa muda wa kutafakari maendeleo yangu na kueka malengo madogo ya kujiboresha hatua kwa hatua. Kwa kufanya hivyo mimi hugeuza udhaifu kwa fursa ya kujifunza, kukuza ujuzi na kuongeza ufanisi kazini.

Napendelea kitanda kizuri. Si kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda kizuri hunipa faraja, hunisaidia kulala usingizi mzuri na kuamka nikiwa nimepumzika. Pia husaidia kuunga mgongo na mwili vizuri. Hivyo kupunguza maumivu ya mgongo au shingo. Baada ya siku ndefu ya kazi, kitanda chenye ubora hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu. Napenda kitanda chenye godoro safi, lenye usafi na lenye uwezo wa kuhimili mwili vizuri. Usingizi mzuri hunifanya niwe na nguvu, umakini na hali nzuri ya kufanya kazi siku inayofuata.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi, heshima na uwelewa. Mawasiliano yanapaswa kuwa wazi ili kila mtu hafamu majukumu, malengo na matarajio bila mkanganyiko. Pia ni muhimu kuwasiliana kwa heshima, kusikiliza maoni ya wengine na kujibu kwa lugha mzuri. Uelewa husaidia kupunguza migogoro na kuongeza ushirikiano kazini. Aidha kutoa taarifa kwa wakati na kutumia njia sahihi za mawasiliano kama barua pepe, mikutano au simu ni muhimu. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu, uongeza ufanisi wa kazi na usaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa uraisi zaidi.